Mimi hupenda mwezi wa Desemba. Huu ni mwezi ambao huwa na pilka pilka mingi hapa na pale. Kwa mfano huu ni mwezi ambao huwa na sherehe kila mahali. Marafiki wangu wengi pia huwa wako likizo. Hii hutupa fursa ya kusheherekea baadhi ya sherehe hizi.